Kwa kweli hospitali huwa naenda mara moja ama mbili kwa mwaka lakini inategemea ikiwa kuna ugonjwa umepatikana kwa katikati ya mwaka basi naeza enda na kama kuna checkups nimeandikiwa ndio naeza enda lakini mara nyingi mimi si mtu wa kwenda hospitali.

Shere yangu ambayo naipenda zaidi ni sheree ya siku ya kusaliwa kwa sababu unaeza patana na marafiki, mnasherekea pamoja na familia na watu close. Alavu na leta hile upendo ambayo huko nao na familia yako napenda.

Nasitasema mazingira ya kazi ambayo naipenda zaidi ni pale ambapo uko na ushirika ama umoja, pamoja na wenzako. Pale ambapo munasikizana kikazi, munafanya kazi na upendo, munafanya kazi kwa kujali mwenzako na mazingira ikuwe na utulivu.

Kusema kweli niko namatumaini kubwa kwa kazi yangu, ambapo ningependa kufika mahali ambayo najiwesesha, na wesa kujifanya kazi zangu, naeza kujimudu kimaisha, naeza saidia wengine kupitia kazi yangu, naeza ajiri wengine kupitia kazi yangu, ya ni kuna matumaini kubwa sana kwahiyu kazi.

Mara nyingi chumba ambacho na nakipenda sana ni jikoni napenda kupika sasa najikuta mara nyingi niko kwa jikoni nafanya vitu zangu napika chakula ambayo na nipendeza na nikichoka hapo pia napenda chumba changu chakulala napenda uko sababu uko ndio napata kupumsika kulala na kulala.

Kwa kupiga picha, mimi napenda kupiga selfie sana. Mara nyingi, kwa nyumba, nikienda mahali fulani, napendeza, nikiwa kazini, for memories. Najipata napiga picha kutusemi mara tanu kwa siku. Napenda sana kupiga picha kutukua memories kwa mahali ambao nimefika.

Kuenda kutembea misituni si kitu changu sana sipendi kutembea misituni lakini ikiwa tumepanga pamoja na marafiki ama familia yangu kuwa tunataka kutembea kuona misituni basi tunaeza tembea kwa sababu huko kuko na hewa safi unapata kurelax.

Nyingi nakupokea maoni kutoka mitandao napenda mitandao sana na kama kuna kitu ambayo imenisumua kidogo sana ambayo ningependa kuwelewa zaidi ama kupata maoni huwa natumia mitandao ya kijamii kama chagpt but sana sana kukiwa nataka kuongea basi na icha rafiki tunaongea tunasungumza.

Kwa kazi, ile njia yangu ambayo ningeboresha kazi, uwa nakuanga na mpangilio. Kwamba asubuhi, nikitoka nafaa kuandika. Ile mambo ambao nafaa kufanya. Kama kuna mistake, nilifanya siku iliopita, basi narekebisha. Ile kazi yangu iende kwa njia sa mzu.

Ni naipenda, naezasema kwa sasa hivi ni mekundua kuwa, kufanya remote job siya kufanya kwa nyumba. Niya muhimu, unapata kukaa chi ni unafanya kazi zako kwa nyumba. So, ningependa sana kujua ujuzi huo zaidi, kufanya kazi zangu kwa nyumba, kufanya kazi ambayo inapendeza na kazi ambayo inanipea freedom.

Kwa mara nyingi napenda kula ugali sana sana wakati wajioni chakula changu muhimu ni ugali, ukiwa na nyama, ukiwa na mboga vitu kama hizo lakini mchana, basi wali pia nala nala wali pilau, vitu kama hizo so napenda, nikiwa hizo chakula zote mbili nazipenda.

Mwaka mpya nao kwa upande wa kusherekea, huwa tuna jikusanya kama familia, familia zetu zote, wanakuja kwa pamoja, tunakuwa na sherehe ya kukula pamoja na kusherekea mwaka mpya. Sasa hiyo inaleta upendo.

Juisi ya matunda ambayo naipenda sana sana ni juisi ya maembe. Uwa naleta maembe. Iyo ni ile msimu wa maembe nachukua maembe mingi. Naleta nazikata kata. Na blend. Natural to bila kuweka kitu chochote ile. Ile sweetness ya natural sweet. Ni tamu sana.

Kipa wa changu ambacho naeza sema ni kuimba, samani nilikuwa naimba, ni kiwa mdogo na bado naimba mbaka sasa hivi. Na kipa chi changu chapili ni kupa watu mawaitha. Napenda sana kama kuna mtu amesongwa na mawazo, huwanaingilia kati, napea mawazo, napea ngufu.

Pahali pazuri ni meweku saviri puwani, maali kuna hewa safi, ni mahali saviri amba maali kuna majimingi, ya kuogelea, napenda sana. Mahali kuna mchanga, muneza kama, natulia pali, hapo, napenda zaidi.

Mara nyingi ama ile time ambao naezapata hizo feelings, uwa na kuwa nervous kidogo, lakini najaribu sana kuwa na ngufu, na kuongea kwa utaratibu, ili nipate kusaidika, na nielewe ni nini ilinifanya ni kuwe na iyo hisia.

Mara nyingi napenda kufanya mazoezi ya asubuhi nikiamka kama bado mwili iko fresh, iko light, hiyo ndio muda mzuri ya kufanya mazoezi na kufanya mazoezi bila ugumu ama kuwa na ule uzito inakuwa rahisi kidogo kwa sababu mwili bado ndio kuamka tu bado iko freshi.

Mboga yangu ambayo nazipenda kukula ni zile mboga sa keinyeji. Napenda sana kukula hizo mboga ambazo zina zikona nutrients mingi alafu ni natural. Ukipika ni mboga ambayo unahizi umekula kitu ya mzuri. Hiyo ndiyo mboga ambayo napenda spinach pia napenda hiyo mboga.

Nawafahamu majirani zangu wote kwa sababu nikona ile upendo, napenda kuongea na wao kama kuna kitu nafaa kuwasaidia basi nawasaidia na kama pia mimi nahitaji usaidizi basi wao wanakuja kunisaidia tukona ushirikiano mwema na napenda huo upendo kwa sababu mtu hawezi weza hii dunia pekee yake.

Funzo ambayo napenda sana kutoa kwa kazini ni kujua ideas, tofauti, tofauti, kushare ideas na wenzangu. Kama kuna jambo kipya ambacho kimepatikana, basi napenda sana kujua ni jambo gani iyo. Na inafanywa aje, na itasaidia aje kazini, itanisaidia aje binafsi ama itasaidiaje wenzangu.

Naeza sema umoja ndio nguvu. Tukio na umoja na wenzangu tufanye kazi yetu kwa pamoja kwa upendo. Hiyo hali ya kufanya kazi ya kwa pamoja inaleta uhusiano mzuri na inaleta nguvu kazini kwangu wenzangu hivyoo inaleta uhusinoa mzuri sana.

Kwa kweli mimi ni mtu ambayo napenda kupanga kazi yangu na mara nyingi huwa napanga kazi yangu kwa siku ni kiamka asubuhi ile hali ya kuandika journal yangu nijue ni nini nafanya ikifuatwa hivyo na hivyo So naandika ili ni sikuwe na wasi wasi nikienda kazi ni huwa nafanya tu kazi yangu kulingana na vile niliandika.

Mgogoro na mtu mwingine ee ni mambo ambayo tunapitia katika maisha. Na kwangu mimi ikiwa ni naona iyo mgogoro haina maana. Basi nesatulia na nijipe shuguli niende nitoke hapo niende mahali pengine.

Apo pa kuweka afya mzuri kwanza nahakikisha nafanya masoezi huwa nafanya masoezi yangu ya mwili. Nifanye masoezi ambayo ina nisaidia kunipa ngufu. Na pia nikimaliza na mazoezi na hakikisha kuwa nimekula chakula safi ambayo ina nipea ngufu na yenye haita haribu mwili yangu.

Chinzi ambayo naifanya, ili nipate kufanya kazi zangu za kibinafsi na kazi za maisha, basi huwa napanga. Nazipangia vizuri kuwa hii wakati ni ya kufanya jambo fulani, hii wakati pia ni ya kufanya jambo fulani. Though napata kuwa nimepanga vizuri na napata kufanya fitu zangu za maisha na sa kibinafsi.

Kwa dirisha yangu nikitazama, huwa natazama miti, huko mahali naishi kuna miti mingi, na kuna mijengo mingi vile, kuna barabara mingi, basi ni mahali ambapo ni tulivu, napenda sana siku za majioni jioni hivi, huwa ndio natazama, naangalia, nature vile iko, na napunga ile hewa safi.

Mara nyingi, huwa napenda familia yangu, basi natenga muda, sana sana muda wa jioni, nakuta watoto yangu, pamoja na familia mzima, tunaongea, tunakuwa na usirikiano, tunaongelelea kuhusu siku, mzima vile imekua, naeleza siku yangu vile imekua, wananieleza yao vile imekua, basi tunakuwa na usirikiano, mzuri.

Mara nyingi, napenda ubunifu. So ile hali ya kubuni kitu fulani kwa kazini. Hiyo ndio inanifanya kuongeza, uzalishaji wangu kazini, wangu mimi binafsi. So ile hali ya kubuni kitu fulani hivi, ndio inaongeza. Napenda sana ubunifu kwa sababu inasaidia na inaleta maoni mazuri.

Chakula mbazo naeza sema naipenda sana. Ni ugali. Uwanapenda ugali sana. Kio pamoja na mboga. Iyo ni chakula mbayo. Nilikuwa ama niligrow ni kuwa atu watu wanakula. Pamoja na maziwa. Nanyama ikiwa. Hivo vitu kama hizo napenda sana. Kwa sababu ni chakula mbayo nilizaliwa. Hivo tu nikiwa watu wanakula.

Ya kuna mfanyi beshara moja mba na mjua jirani yangu. Uwa nafanyi beshara zake kuwa bidi sana. Unakuta uyu mtu wa kuna maploti. Amejenga, kuna rentals. Na natamani sana kuna beshara kubwa kama iyo yake.

Siku yangu kuu huwa naipanga vizuri. Tuseme, for example, siku ya kuzaliwa. Sasa hiyo siku yangu ya kuzaliwa, hua napanga kwa huo mwezi. Ambapo tuna mavasi gani tutavaa. Ni chakula gani, tunaikula. Tunaenda kusherekea wapi. Then, hiyo.

Kwa kweli naweza sema mchezo ambayo naupenda kutazama ni mchezo wa soga. Ile ya kucheza boli kama football. Na napenda sana kutazama nikiwa kwa nyumba. Nikiona vile wachezaji wanacheza kwa bidi ili washinde.

Na mimi mwezi wa disemba ndio mwezi ambayo iko na mambo mengi, mazuri mazuri. Kwangu binafsi niko na siku yangu ya kuzaliwa inakuanga disemba. Sasa najikuta disemba ndio huwa tunasherekea, tunakutana na marafiki, tunakutana na familia na tunakuwa na umoja.

Maranyingi sisomi magazieti kwasababu ya mitandao ya kijamii najipata aa eeh maranyingi nikiwa kwenye mitandao napata habari zote kwa Facebook napata zingine kwa WhatsApp kuu kupitia marafiki na majirani. Hasaa wakati wa kusoma magazeti kidogo, itaakuwa ngumu.

Kusema ukweli napendelea kusoma habari mitandaoni ni rahisi. Halafu hata zingine zinakuja kwa njia ya video So kuelewa ni rahisi kuliko kwa magazeti naona. Magazeti kidogo ni inaleta uchovu. Kusoma hiyo magazeti yote si kitu rahisi lakini mitandao unahataona kwa video na hivyo umerezi.

Naesa sema napenda vitu za urembo, anything to do with my cups urembo, kujirembesha anapenda sana, kitu ingine ni shuguli yangu ambayo naipenda zaidi ni kupika, huwa napenda kupika chakula kizuri ambayo watu wanafuraia.

Wakati wangu wa furahaa, naeza sema naeza jinunulia kitu ambacho nilikuwa nahitaji. Kama gift hivi, napenda sana gifts So hiyo ndio wakati wangu wa kujifuraisha, ninaezafanya vitu kama hivyo njipeleke mahali, hoteli, restaurant. Ninunue kitu ambayo napenda kukula.

Naeza sema uwezo ambao ningependa sana kuwa nao ni kuwasaidia wale wanyonge ama wale watu ambao hawajiwezi watu wa kuna watoto wengi kwa mtaa wangu ambao hawajaenda shuleni kwa sababu ya kukosa karo ya shule soo najipata mara nyingi ka nawahurumia sana.

Napenapenda na majira ya kiangazi pale ambapo kuna jua, unaeza tembea bila wasiwasi lolote, unaeza tembea kama mara mingi unakuta umeenda mahali pa utulivu, mnaenda kupiga mbizi kama tuseme swimming na marafiki kama kutembea.